Kwa kawaida napendelea kufanya mazoezi ya asubuhi kwa sababu hunisaidia kuanza siku nikiwa na nguvu, umakini na hali nzuri ya kisaikolojia. Mazoezi ya subuhi hunifanya nijisikie mwepesi na mwenye motisha kazini na pia hunisaidia kupanga siku yangu vizuri. Hata hivyo, kuna siku chache ambapo hufanya mazoezi jioni. Hasa nikihitaji kupunguza msongo wa mawazo baada ya siku ndefu ya kazi na kutuliza mwili kabla ya kupumzika.

Ndiyo, najiona kama mtu wa ubunifu kwa sababu napenda kufikia njia mpya za kufanya jambo na kutotoa changamoto kwa mtazamo tofauti. Mara nyingi ujaribu kuleta mawazo mpya kazini, kuboresha mbinu zilizopo na kuona fursa pale wengine wanaona matatizo. Ubunifu unisaidia pia kujifunza haraka, kubadilika na mazingira mapya na kufanya kazi iwe ya kuvutia zaidi na yenye matokeo bora.

Wakati umeme unapokatika, ujaribu kubaki mtulivu na kuendelea na shuguli zisizoitaji umeme kama kusoma kitabu, kupanga mawazo au kuzungumza na waliopo karibu. Pia utumia taa ya dharura au mshumaa kwa uangalifu inapobidi nawakikisha vifaa vyangu vya simu vimechajiwa ili nibaki na mwasiliano. Ikiwa kukatika kuna chukua muda mrefu, kutumia fursa hio kupumzika, kutafakari au kulala mapema hadi umeme urudi.

Ninaweka malengo ya kila mwezi kazini kwa kuanza kupitia majukumu na malengo makuu ya muda mrefu. Kisha nayagawanya katika hatua ndogo zinazoweza kufikiwa ndani ya mwezi. Hurodhesha vipaumbele, kuweka muda maalum wa kila jukumu na kuhakikisha malengo ni yanayopimika na ya ukweli. Pia huwacha nafasi ya marekebisho endapo kutatokea mabadiliko au changamoto.

Chakula cha jari ninacho kipenda sana. Ni ugali uliopikwa vizuri ukiambatana na nyama ya ng'ombe au mbuzi. Pamoja na mboga kama skumawiki au managu. Napenda chakula hiki kwa sababu ni cha kushibisha, kina ladha ya asili, na hunikumbusha mila na desturi za nyumbani. Pia hunipa nguvu na hunifanya nijisikie nimeridhika. Hasa ninapokula nikiwa na familia au marafiki katika mazingira ya nyumbani.

Napenda sanaa ya aina ya uchoraji na sanaa ya picha. Hasa ile inayo onyesha maisha ya kila siku, hisia za binadamu na mazingira ya asili. Aina hii ya sanaa hunivutia kwa sababu huwasilisha ujumbe kwa njia ya kimya, lakini yenye nguvu, na hunifanya nitafakari kwa kina kuhusu maisha. Pia napenda sanaa ya kisasa kwa ubunifu wake na uwezo wako ya kuvunja mipaka ya mawazo ya kawaida.

Mchezo ninao penda zaidi katika olimpiki ni riadha, hasa mbio za mita mia moja na marathoni, kwa sababu huonyesha kasi, uvumilivu na ushindani wa hali ya juu. Napenda pia kuangalia mbio za kuogelea, kwani wana michezo huonyesha ustadi mkubwa na mbinu za kipekee za kiufundi. Mchezo hii hunitia moyo na ufundisho muhimu wa mazoezi nidhamu binafsi na kujitahidi kufikia malengo ya juu.

Utotoni nilipenda sana kucheza nje na marafiki, hasa michezo ya mpira wa mguu na kuogelea katika mito na maboa madogo. Pia nilifurahia kusoma hadithi, kuchora na kujaribu mambo mapya kama kuunda vitu kwa udongo na karatasi. Wakati huo nilifurahia pia kushiriki katika sherehe za shule na michezo ya kikundi, kwani ilikuwa ni furaha kubwa na ilinifanya nijisikie huru na kirefu katika mawazo yangu.

Kile kinacho nipa motisha kazini ni mchanganyiko wa mambo kadhaa, kwanza kuona motokea ya kazi yangu na jinsi inavyo saidia timu na kampuni kunanifanya nijisikie kuwa na maana. Pili kupata pongezi au kutambuliwa katika juhudi zangu, kunanipa ari ya kufanya zaidi. Pia fursa ya kujifunza mambo mapya na kukua kitaaluma zimenifanya nishiriki kamilifu. Huku mazingira mazuri ya kazi na ushirikiano mzuri na wenzangu vikichangia motisha yangu kila siku.

Ndiyo, ninapenda kujifunza historia. Kujifunza historia, kunanipa nafasi ya kuelewa matukio ya zamani, tamaduni na maamuzi yaliyounda dunia tunayoishi leo. Pia hunisaidia kuelewa sababu za migogoro, maendeleo ya jamii, mafanikio ya binadamu kwa ujumla. Kwa kupitia historia, naweza kujifunza kutoka makosa ya zamani na kusherehekea mafanikio ya viongozi na watu wa kawaida.

Ndio, nasoma gazeti mara kwa mara. Hasa sehemu za habari za ndani na za kimataifa. Kupitia gazeti, ninaweza kufuatilia matukio ya sasa, siasa, uchumi na mambo mengine yanayohusu jamii. Pia nasoma makala za burudani na elimu zinazojumuisha teknolojia, afya na utamaduni. Kusoma gazeti kunanipa taarifa muhimu, kunapanua ufahamu wangu na kunanisaidia kufanya maamuzi sahihi katika maisha ya kila siku.

Siku ya leo, nimepanga kufanya majukumu kadhaa muhimu. Kwanza nitahakikisha kazi za kawaida za ofisini zimekamilika, kama kuandika ripoti, kushughulikia barua pepe na kuwasiliana na wenzangu kuhusu miradi inayosonga. Pili, nina mpango wa pia kujifunza kitu kipya cha kitaaluma ili kuongeza ujuzi wangu. Pamoja na kutumia muda wa pumziko, kupumzika na kurekebisha mikakati ya kazi.

Mara ninapoanda ripoti ya kazi, kwanza hujikita kwenye kuelewa lengo kuu la ripoti hiyo na tarifa muhimu inayotajika. Kisha nakusanya data na tarifa zote muhimu kutoka vianzo vya kwaminika, kama vile rikodi za kazi, barua pepe, au maeleze kutoka kwa mwenzangu. Baada ya hapo, muanza kuandika muhtasari wa hojakuu kwa mpangilio unayoeleweka, ukizingatia ufafanuzi na mifano pale inapoitajika. Mwisho huakikisha ripoti imekamilika kwa muda unaoeleweka bila makosa ya kisarufi na mara nyingi huakiki tena kabla ya kuwasilisha.

Kila siku mimi hutumia programu kadhaa za simu ambazo zinanisaidia kushughulikia kazi na burudani kwa urahisi. Kwanza hutumia programu za mawasiliano kama WhatsApp au Telegram. Kuwasiliana na wenzangu na familia. Pia hutumia programu za barua pepe kama Gmail. Kusoma na kujibu barua pepe za kazi. Kwa burudani huwa naangalia YouTube na Spotify. Kusikiliza muziki na video za elimu.

Mimi hupenda kusimamia zaili, kwa sababu napenda kuchukua jukumu, kupanga kazi na kuhakikisha kila kitu kinaenda kama ilivyopangwa. Hata hivyo, pia ninaweza kusimamiwa na kushirikiana na wengine, hasa wakati kuna mpango mzuri na maelekezo wazi. Kusimamiwa kunanipa nafasi ya kutumia ujuzi wangu kikamilifu, kuongoza timu na kuhakikisha mafanikio ya kazi. Huku kusimamiwa kunanisaidia kujifunza kutoka kwa wazo la wengine na kuboresha mbinu zangu.

Ndio, maranyingi hutumia video kwa mawasiliano. Hasa wakati kuna haja kuelezea jambo kwa wazi, zaidi kuliko maandishi ya navyoweza kufanikisha. Kwa mfano, katika kazi, video inaweza kutumika kuonyesha maelezo ya mradi, mafunzo na ripoti fupi. Ambapo kuona na kusikia pamoja kuna saidia wengine kuelewa kwa urahisi. Pia kwa mwasilio na binafsi na kijamii, video utumika kushiriki matukio au ujumbe wa kihisia ambao, huwasilishwa vyemazaidi kwanjia ya picha na sauti.

Napendelea rangi nyepesi na yenye utulivu kwa ukuta wa chumba, kama vile buluu ya anga au kijani cha upole. Kwa sababu rangi hizi hutoa hisia za amani na husaidia kupumzika baada ya siku ndefu ya kazi. Pia rangi nyepesi huifanya nafasi ionekane pana na yenye mwanga zaidi. Jambo ambalo linanifanya nijisikie vizuri nikiwa ndani ya chumba.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi bila ni simu ya mkononi. Ninaitumia kwa mawasiliano ya kila siku, kusoma habari, kupanga ratiba zangu na kujifunza mambo mapya. Na hata kujiburudisha kidogo ninapopata muda. Pia hunisaidia kubaki nimeunganishwa na watu muhimu kufuatilia kazi na kupata taarifa muhimu haraka bila usumbufu. Kwa maisha ya kisasa, simu imekua kama chombo cha msingi kinachorahisisha karibu kila jambo la kila siku.

Ndio, napenda asali sana. Hasa kwa sababu ya ladha yake asili na manufa yake mengi kiafya. Asali inautamu wa kipeke ambao hauchoshi na ninaipenda ikiongeza kwenye chai, uji au hata kutumika kama mbadala wa sukari kwenye vyakula mbalimbai. Pia ninavutiwa na ukweli kwamba asali inavutubisho, usaidia kinge ya mwili na imekua ikitumika tangu zamani kama dawa ya asili.

Ndiyo, napenda hesabu kwa sababu hunifundisha kufikiri kwa utaratibu na kutatua matatizo kwa njia ya kimantiki. Hesabu hunisaidia kuona mifumo, kufanya mamuuzi sahihi na kuelewa mambo mengi ya kila siku kama mipango ya fedha, muda na ata teknolojia. Ingawa wakati mwingine zinaweza kuonekana ngumu napenda changamoto inayo kuja na kutafuta suluhisho sahihi.

Ndiyo, nimejaribu kufanya yoga mara chache. Napenda hasa ile hisia ya utulivu na mapumziko baada ya mazoezi inanisaidia kupumzika akili na mwili pamoja. Pia napenda jinsi inavyonisaidia kuboresha mkao na unyumbufu wa mwili. Ingawa siwezi kusema kuwa kila wakati inashikilia nafasi zote kugahisi. Kwa ukweli, yoga ni nzuri sana kama njia ya kupunguza msongo wa mawazo na kujihisi bora ki ujumla.

Ndiyo, niliwahi kufuga mnyama na ilikuwa uzoefu mzuri sana kwangu. Nilifuga mbwa kwa muda mrefu na alinifundisha maana ya uwajibikaji, uvumilivu na huruma. Kila siku ilibidi nimjali, nimpe cha kula kwa wakati, nimtembeze na kuhakikisha yuko salama na mwenye afya. Kufuga mnyama kulinipa pia faraja ya kihisia. Hasaa baada ya siku ndefu ya kazi kwa sababu uwepo wake ulikuwa wa kufurahisha na kutuliza.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma. Hasa pale ninapokuwa huru na katika hali mzuri ya moyo. Ngoma hunisaidia kujieleza, kuachilia mawazo na kupunguza msongo wa mawazo baada ya siku ndefu. Sipendi ngoma kwa ushindani sana, bali kwa furaha yake. Iwe ni ngoma ya kisasa au ya jadi. Mradi mziki unavutia na mazingira ni rafiki. Kwangu kucheza ngoma ni njia rahisi ya kujifurahisha na kuungana na watu wengine bila maneno mengi.

Ninasaidia jamii yangu kwa kushiriki katika shughuli zinazojenga watu na mazingira yanaonizunguka. Hii ni pamoja na kusaidia pale ninapoweza kama kushirikiana na wengine, kusuluhisha changamoto ndogo, kushiriki kazi za kijamii, au kutoa maarifa na muda wangu kusaidia mtu anayehitaji. Pia hujitahidi kuishi kwa maadili mema, kuheshimu wengine na kuhimiza mazungumzo yenye kujenga.

Ndiyo, ninaweza kuishi siku moja bila teknolojia, ingawa inaweza kuwa changamoto kidogo mwanzoni. Ningetumia muda huo kupumzika, kusoma vitabu, kutembea na kufanya mazoezi, kuzunguka na familia na marafiki ana kwa ana, na kufurahia mazingira ya karibu bila mshikamano wa simu au kompyuta. Siku kama hiyo inafundisha uvumilivu na hunisaidia kutambua thamani ya kutumia teknolojia kwa uajibikaji.

Unapenda kutumia muda na familia yangu kwa njia rahisi lakini yenye maana. Napenda kukaa pamoja, tukizungumza kuhusu siku zetu, kushirikiana chakula na kucheka pamoja. Wakati mwingine tunatazama vipindi na filamu, na tunafanya shughuli ndogo kama kutembea, kupika, au kusaidiana kazi za nyumbani. Muda huu hunifanya nijisikie nipo karibu nao, hupunguza msongo wa mawazo na huimarisha uhusiano wetu kama familia.

Ujuzi ninaona ningehitaji kuimarisha ni ujuzi wa kupanga muda na usimamizi wa kazi yangu. Mara nyingi ninapata changamoto za kushugulikia kazi nyingi kwa wakati mmoja. Na hivyo ujuzi huu ungewezesha kipaumbele sahihi, kuunda ratiba thabiti, na kuhakikisha kazi zinakamilika kwa ufanisi bila msongo wa mawazo. Pia ningependa kuimarisha ujuzi wa mawasiliano, hususan kuwasiliana na kwa uwazi na kueleweka ili kushirikana vizuri na wengine kazini na nyumbani.

Kazini ninaishughulikia muda kwa kupanga ratiba na kipaumbele. Kwanza nina ratibu kazi zote muhimu za siku, ili kuhakikisha zinakamilika kwa wakati. Nikitumia kalenda au orodha ya majukumu. Kila kazi ninayoangalia ni muhimu kiasi gani na muda unaohitajika. Kisha nashughulikia kazi ngumu au zinazohitaji zaidi ya umakini mapema asubuhi wakati nikiwa na nguvu zaidi.

Mara nyingi natumia Wi-Fi kwa sababu nithabiti, yenye kasi nzuri na inarahisisha kufanya shughuli mbali mbali mtandaoni kama kuangalia barua pepe, kushiriki nyaraka na kutazama video bila usumbufu. Wi-Fi pia inarahisisha kazi ya muda mrefu mtandaoni bila wasiwasi ya kutumia kiasi kikubwa cha data ya simu. Hivyo ni nafuu zaidi kifedha. Hata hivyo, wakati nikiwa nje au WI-FI haipo natumia data ya simu ili kuendelea na mawasiliano, kufanya kazi kidogo au kuangalia habari mtandaoni.

Kurudi ujana ni wazo la kuvutia. Kwani lina maana ya kupata fursa ya kufurahia maisha bila shinikizo la watu wazima. Kufanya maamuzi makubwa kwa urahisi au kurekebisha makosa yaliopita kwa hekima ulio nayo sasa. Wengi huchukulia ujana kama kipindi cha uhuru, marafiki, michezo na furaha ndogo ambazo si rahisi kupata. Kurudi hapo, kungeweza pia kuwa njia ya kujaribu mambo mapya, kujifunza zaidi na kuimarisha uhusiano nilio nao.

Nyama ninayopenda zaidi ni nyama ya ngombe kwa sababu ina ladha nzuri, inaweza kupikwa kwa njia nyingi na hutoa protini nyingi. Pia napenda nyama ya kuku mara nyingine. Hasa ikiwa imetengenezwa kwa viungo vizuri kwani ni laini na rahisi kumeza. Kwa ujumla, napendelea vyakula vya nyama vinavyopikwa kwa ladha nzuri na ni salama kwa afya.

Aina ya filamu ninayopenda ni filamu za hadithi za kusisimua na za kuburudisha. Napenda zile zinazoleta mchanganyiko wa hatua za kufurahisha siri na hisia. Kwa sababu zinanifanya niingie katika hadithi na kusahau mambo ya kila siku kwa muda. Pia napenda filamu za ucheshi na za familia. Kwani zinanifanya nicheke na kuhisi hisia nzuri pamoja na wahusika.

Harufu ninaopenda zaidi ni harufu ya vitu vya asili kama maua na miti bada ya mvua. Napenda jinsi ya harufu ya maua kama waridi au jasmini inavyoburudisha hisia na kuleta utulivu. Na harufu ya ardhi yenye unyevunyevu baada ya mvua inavyonipa hisia ya amani na kuungana na asili. Pia napenda harufu ya chakula kinachoiva nyumbani kwa sababu inakumbusha familia na nyakati za furaha.

Ndio, marakadhaa nimelipia tikiti za Tukio. Kwa mfano, mara nyingi ninapenda kunua tikiti za tamasha za muziki au michezo. Hasa pale ninapojua kuwa Tukio hilo litakua la kipekee na la kufurahisha. Kila wakati ninapokuwa na nafasi ya kuhudhuria, napanga mapema kununua tikiti ili kuakikisha sina wasiwasi wa kuipata baadaye.

Wakati ninapohitaji kustarehe, mimi hufanya mambo kadhaa yanaosaidia akili na mwili kupumzika. Mara nyingi nacheza muziki nyororo na ninasoma kitabu kizuri ili kuondoa mawazo ya kazi. Pia napenda kwenda kutembea kidogo au kukaa nje chini ya miale ya jua, nikifurahia upepo na mandhari ya asili. Wakati mwingine, natumia muda na marafiki na familia kuzungumza na kucheka pamoja.

Napenda kutumia mda na familia yangu kufanya mambo rahisi lakini yenye maana kama kula pamoja na kuzungumza kuhusu siku zetu, kushiriki vicheko na kusikilizana. Mara nyingi tunapenda kutazama filamu na vipindi tunavyopenda au kutoka matembezeni ili kubadilisha mazingira na kufurahia hewa safi. Pia napenda kushiriki katika kazi za nyumbani au hafla ndogo za kifamilia kwa sababu hunifanya nijisikie kuwa karibu nao zaidi.

Ndio, napenda maua. Hunivutia kwa rangi zao angavu na harufu nzuri na jinsi yanavyo badilisha mazingira na kuyafanya yawe tulivu ya kupendeza na yenye furaha. Maua hunikumbusha uzuri wa asili na hunifanya nijiskie amani na furaha. Hasa ninapo yaona bustanini au ya kipambwa ndani ya nyumba. Huku ya kileta hisia nzuri za na kumbukumbu za wakati mzuri.

Napenda zaidi kuamka mapema kuliko kukesha usiku. Asubuhi huwa na utulivu wa kipekee na akili yangu iko wazi kabisa. Jambo inalonifanya niwe na urahisi wa kupanga siku yangu vizuri kabla ya kuanza kwa kelele na shughuli nyingi. Pia kuamka mapema, hunipa nafasi ya kufanya kazi muhimu na kuwa na muda wa kutosha kwa kila jambo bila haraka. Baada ya kumaliza kazi za asubuhi, naweza kujitolea muda wa kupumzika au kufurahia burudani kidogo kabla ya jioni.

Ndiyo, napenda kula samaki. Samaki ni chakula chepesi, lakini chenye ladha nzuri, na pia kina faida nyingi kiafya. Napenda hasa samaki waliokaangwa, au waliopikwa kwa mvuke, wakipambwa na limau, na viungo vya asili. Mbali na ladha, samaki hunifanya nijisikie nimeshiba bila uzito, jambo linalofaa sana, hasa kila jioni.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni nyingi, lakini baadhi ya msingi ni uvumilivu, uaminifu na uwezo wa kuongoza kwa mfano. Kiongozi mzuri lazima awe na mawasiliano mazuri, awe na uwezo kusikiliza wengine na kutoa muongozo wa uwazi bila kupendelea upande wowote. Pia ni muhimu awe na ujasiri wa kufanya maamuzi magumu na uwezo wa kuboresha timu yake kwa kuhimiza mshikamano, ushirikiano na motisha.

Ningependa kutembelea Japani. Nchi hii inavutia sana kwa sababu ina mchanganyiko wa kipekee wa tamaduni za kale na maendeleo ya kisasa. Nafurahia sana historia yake, makaburi, mabwaya ya samurai na mwonyesho ya asili kama vile milima na bustani za cherry blossom. Pia teknolojia na usafi wa miji yake, pamoja na chakula kitamu kama sushi na ramen. Vinanivutia sana.

Kipaumbele changu kikubwa kazini katika mawasiliano ni uwazi na heshima. Ninaamini kuwa kuwasiliana kwa uwazi, husaidia kila mtu kuelewa majukumu yake, kupunguza makosa na kujenga uaminifu ndani ya timu. Pia napendelea kusikiliza kwa makini maoni ya wengine, kutoa marajesho kwa njia ya kujenga na kuchagua njia sahihi ya mawasiliano kulingana hali. Iyo ni ana kwa ana, simu au maandishi.

Usiano mazuri na wazee wangu ya lio jengwa juu ya heshima, mawasiliano ya uwazi na kujali. Napenda kusikiliza ushauri wao kwa sababu wanauzoefu mkubwa wa maisha na maranyingi hunipa mwelekeo unapo itajika kufanya maamuzi muhimu. Tunapo onana au kuwasiliana ujitahidi kudumisha ukaribu kwa kuzungumza, kucheka na kushirikiana katika masuala ya kifamilia.

Nguvu zangu kazini ni uwezo wa kupanga kazi vizuri, kuwasiliana kwa uwazi na kwa heshima na kushirikiana na wenzangu kwa ushirikiano. Pia nina umahiri wa kutatua matatizo kwa haraka na kwa utaratibu, na ninabidia kuhakikisha kila kazi inakamilika kwa wakati. Uwezo wangu wa kusimamia mda, kushughulikia changamoto na kuboresha mchakato wa kazi pia ni nguvu kubwa kwangu. Kwani husaidia timu kufanya kazi kwa ufanisi zaidi na kufanikisha malengo ya pamoja.

Ninapendelea kahawa kuliko chai kwa sababu hunipa nguvu na hunisaidia kuamuka asubui kwa njia nzuri. Kikombe cha kahawa kinaweza kunifanya niwe makini, nikiwa tayari kushugulikia kazi nyingi za siku na kufanya maamuzi kwa urahisi zaidi. Zaidi ya nguvu pia napenda harufu na ladha yake yenye kuvutia. Hasa wakati ni kahawa safi iliopikwa vizuri.